Nakupenda nineno linalo tumika kuonyesha upendo, kujali na kudhamini mtu mwingine. Anaeza kuwa mzazi, mtoto, rafiki au mtu wakaribu. Ninjia ya kueleza hisia nzuri na uhusiano wa kiutu bila kuzingatia aina ya usiano. Nineno lenye uzito wa kihisia na utumika kuimarisha ukaribu na mashikamano kati ya watu.

Ninahitaji ni usemi wa kiswahili unaotumika kuonyesha hitaji, ombi, au mahitaji ya kitu muhimu ambacho mtu hapaswi kukosa au kinachohitajika kufanikisha jambo fulani. Kuonyesha hali ya kutokamilika bila kitu fulani na mara nyingi hutumika kueleza mahitaji ya kibinafsi, ya familia, au ya kazi.

Mazungumzo ni majadiliano kati ya watu wawili au zaidi ambapo kila mmoja hutoa maoni, maswali au majibu kwa lengo la kuelewana hutumika kuamazisha mawasiliano, kutatua matatizo, kubadishana tarifa au kufikia maamuzi. Kwa mfano wanafunzi walifanya mazungumzo kuhusu mradi wao wa darasa.

Mshahara ni kiasi cha pesa kinacho lipwa mfanya kazi na muajiri wake kwa kazi anao uduma zinazo fanywa. Utumika kuonyesha malipo ya mwezi, wiki, au kipindi fulani cha kazi na mara nyingi ni sehemu ya mkataba wa ajira. Kwa mfano, mshahara wake unalipo kila muwezi.